Acha nieleze ya kuwa. Chenye napenda kukunywa ni chai. Hii chai huwa nandaa kila asubuhi. Huwa naandaa na chai ya maziwa. Huwa naongeza maziwa na sukari pekee yake. Naipenda kuikunywa nikiwa kwangu nyumbani. Hii chai hunifanya nichangamke na niweze kufanya kazi yangu ya kila siku.

Kitabu ninachokipeda zaidi kinaitwa Kidagaa Kimemwozea. Hii kitabu kimeandikuwa na Ken Waribora, mwadishi mashuhuri wa riwaya za kiswahiri. Kitabu hiki ni hadithi kuhusu, riwaya iliyojaa ucheshi na majonzi inayozugumzia maisha ya watu wa jamii wakipambana na hari gumu ya kijamii na kisiasa. Riwaya hii inatumiwa kuguza maswara ya kijamii na uongozi mbaya. Sasa, mhusika ninayependa zaidi kwa hii kitabu, mhusika abaye anaitwa DJ. DJ nampenda kwa sababu ni mtu anayekuwa na nguvu kureta mabadiliko DJ ni mchanga na jasiri. Anapambana na changamoto za kijamii bila kuogopa na anaonyesha ujube wa matumaini ujasiri kwa wasomaji. Napenda jinsi anavyosaidia kuibua ukweri na kuwasaidia kuongoza wengine kuerekea maisha bora. Ningependa sana kupatana na kitabu. Kitabu ingine ya huu mwadishi ambaye anaitwa Ken waribora ju ni mwadishi mashuhuri.

Ndio, napenda hesabu, napenda hesabu kwa sababu hunifudisha kufikiri kwa umakini, kutatua matatizo na kupanga mawazo kwa kimaantiki. Pia hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga matumizi kuhesabu muda na kufanya maamuzi sahihi. Ingawa wakati mwingine hesabu zinaweza kuwa changamoto, nazichukulia kama fursa ya kujifunza na kujiendeza zaidi.

Kila asubuhi nina utaratibu na hunisaidia kuanza siku vizuri. Kwa kawaida, hupenda kuamka saa kumi na mbili au kumi na moja asubuhi. Ili nipate muda wa kutosha kujiandaa bila haraka. Mara tu ninapoamka kwanza nashukuru Mungu kwa uhai. Kisha najiosha uso na kufanya usafi wa kibinafsi. Baada ya hapo nakunywa maji ili kuamsha mwili. Kisha naweza kufanya mazoezi mepesi au kujinyoosha kidogo. Nikipata muda. Hupenda kukaa kimya kwa dakika chache. Kupanga ratiba ya siku au kufikiria mambo muhimu nayotaka kutimiza. Kwa ujumla, nahisi vizuri kuhusu wa subuhi zangu. Asubuhi hunipa mwanzo mpya. Kunifanya nijisikie na nguvu na matumaini na hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na utayari wakukaribiana na majukumu ya siku.